Naam mimi kuna njia tafoti ambazo na wasiliana na wafanya kazi wenzangu pale kazini. Njia ya kuwanza ni njia ya kutumia simu au mtandao kwa siki hzi tunatumia mitandawa sana. Unajipata kuwa hata wakati mtu hako karibu mita miambili ama pia. Mita kama msini ama ishirini hivi Munatumia hatu simu badale ya kuwenda mali ambapo wapo ndo wakati mwingine pia. Yani mkwe muda ambao mkwe wende ukua umeutumia vizuri ambao ukua mosev.

Mimi jinsi ambayo nahifadhi fedha ni kwa njia mbili tofauti Naweza kuwa na pesa ambazo ni taslimu ambazo zinashikika kwa mkono na naeza pia kuhifadhi pesa katika benki Mimi nina benki nina akaunti ya benki huko mara mingi ndiko ambako nahifadhi pesa Naweza pia kuhifadhi pesa kwa mtandao ambao unaitwa Mpesa ambao unatumika kwa sana napenda pia kuhifadhi pesa kwa mtandao huu.

Aa mimi siwezi sema ni mtu wa kuamka mapema au ni mtu wa siku Ndiyo kwa mwara mingi napendelea kuamka mapema Ndio napendelea kuamka mapema Lakini wakati mwingine wakati ambapo pia kazi ni nyingi Mimi pia napenda kuwa mtu wa siku Halafu asubuhi ikifika na lala nategemea ni kazi ni nyingi ama bado kazi ni ndogo.

Kila ambacho kinafanya mazingira ya kazi ya kuwa mazuri, naeza sema ni mahali ambapo kazi ile ama ofisi zenyu ziko. Yani kukiwa mahali ambapo kumetulia mazingira ambayo yana miti, mazingira ambayo yametulia tu yenyewe, yanaonyesha kutulia. Yapo na ipa akili ule uweza wa kufikiri kuwa yani ni wakati wa kazi ni kazi wa kutulia fanya kazi.

Mimi programu ambazo minatumia ni programu za simu Yani natumia sana akili mnemba programu za akili mnemba ili kujifunza mambo ambayo yanaendelea mambo ambayo yanafunyika nchini mwetu na mambo ambayo yanafunyika duniani kote Napendelea sana kutumia akili mnemba.